Waandishi wa vitabu ninao wapenda, au mwandishi wa vitabu ninayempenda ni Chinu wa Achebe kutoka nchi Nigeria. Nampenda kwa sababu ya ubunifu wake na vitabu vyake vina hadhi za kusisimua na vinavyoongelea Afrika kama bara lilikweza kutokea lilipofika kwa sasa.

Uzoea mzuri ndio ulijengea ni uzoea wa kusoma vitabu kila siku ninapoamka na kabla ya kulala. Kusoma kwangu hivi vitabu kwanifanya niwezekupata maarifa vile vile na kujua vitu mbalimbali nisivyokuwa ambavyo sikuwa navijua siku za nyuma.

Ningependa kuona maendeleo ya kiuchumi katika jamii, maisha ya watu yaweze kuwa bora na uweze kupata huduma za muhimu katika maisha kama vile chakula, mavazi bora, afya zilizo nzuri na vile vile wapate huduma nzuri za kiafya.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni Fort Jesus ilioko pwani ya Mombasa, Kenya. Sababu pana historia iliyo nzuri inayoelezea binadamu hususan wa kiafrika waliyoyapitia wakati wa ukoloni hadi wakati huu nchi ilipoweza kufikia.

Naisaidia jamii yangu kwa kuhimiza umuhimu wa kutunza mazingira. Vile vile nasaidia vijana ama watoto walio katika jamii yangu kwa kuwafunza ama kuelimisha kuhusu umuhimu wa elimu. Vile vile mimi ni mwalimu nafunza watoto shuleni wanapata elimu ilio bora.

Mahali pa ndoto ambapo ningependa kuenda ni Pretoria, ilioko South Africa, Afrika kusini. Na ningependa kuenda uko sababu kuna fukwe, ni ufukweni. Ningependa kuenda kujivinjari na kukuwa na kumbukumbu nzuri. Ningependa kusafiri na mpenzi wangu na ningependa kutembelea sehemu hiyo yote.

Mazoezi ninayofanya kila siku ni mazoezi ya kukimbia. Ya mazoezi ya kukimbia sababu ya nifanya niweze kuwa imara na mimi huyafanya kila siku ya wiki na mimi hufanya mazoezi ya wakati wa asubuhi na hujihisi vizuri baada ya kufanya mazoezi.

Ndiyo, mimi napenda kulima bustani. Niko na bustani hapa nyumbani ya maua pamoja na bustani ya matunda. Kwa iyo mimi upenda kulima bustani kwa sababu huvutia na unipa vyakula vidogo vidogo. Hususan bustani ya matunda na mboga mboga.